Mwandishi wa vitabu ambaye na mpenda zaidi ni muandishi ambaye anajulikana kama Ken Walibora. Ken Walibora alikuwa muandishi nguli sana katika muandishi wa vitabu ambavyo ni riwaya na vile vile tamtilia ya hadithi fupi fupi na alikuwa anaandika vizuri sana. Lugha ya kiswahili alikuwa anaifahamu kwa undani na alikuwa bora kabisa katika tasni ya hii ya uandishi wa vitabu bihabari. Na vitabu vyake vimetumika sana katika mtaala wa elimu, katika shule zetu umu nchini Kenya, shule za upili zimetumia vitabu vyake katika fasihi na lugha ya kiswahili. Kwa hivo alikuwa mwandishi mzuri ambaye anaeshimika hapa nchini Kenya. Na alifariki siku moja, aligongo na gari, hapa jini Nairobi na akafariki. Na bila shaka ilikuwa pigo kubwa sana katika tasnia hii ya wanahabari na pia tasnia uandishi vitabu vya kiswahili. Na aliecha pengo kubwa lakini bado kuna wale ambao wanajikaza na kujizatiti ilikuweza kujiaza pengo hilo. Walibora alikuwa mwandishi mzuri sana. Mola ilazi roho yake pahalipema peponi.

Napenda kitanda kizuri. Napenda kitanda ambacho kina godoro ambalo ni laini. Kitanda ambacho kime tengenezwa kwa mbao, ambacho ni kikilalia hakitoi sauti ambazo niza kushangaza, na pia godoro liwe laini zaidi. Manake ni napolalia kasika godoro laini uwa na lala usingizi mzuri. Ikilinganishwa ni kilala kwenye kitanda ambacho ni kigumu. Kitanda kigumu kina kufanya unaumwa na mgongo, kina kufanya hulali vizuri. Kwa hivyo sikuzote mimi, nitachagua kitanda, ambacho ni kizuri, ambacho kinagodoro, ambalo ni laini zaidi, ukilala unasikia vizuri, huumwi namgongo, wala huchoki sana unapokuwa umelala.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya marashi ambayo ametengenezwa kwa matunda. Sijui kama ametengenezwa kwa matunda, lakini majina yake yanaambatana moja kwa moja na matunda mbalimbali. Harufu ya marashi ambayo napenda zaidi, kuna marashi ambayo yanajulikana kama sweet passion, ni marashi ambayo yananukia vizuri sana. Kuna marashi mengine pia yanaitwa mango temptation, marashi hao yananukia vizuri sana. Na kwa hivi mara nyingi napenda kutafuta marashi ambayo yanaambatana na harufu za matunda. Na bila shaka huwa nikijipaka naskia nanukia vizuri sana. Na pia kitu kingine pengine ni kwa sababu napenda matunda.

Napenda sana kuvaa suruwali. Manake naisi kwamba suruwali, inanifanya kwamba naisi kwamba niko vizuri, niko salama, pengine nikiketi, najua kwamba sitaonekana, sehemu zangu za siri, manake mara nyingine unaeza achanisha mguu, kidogo, na ukiwa na sketi basi watu wataona nguo zako za ndani ama chupi. Lakini ukiwa umevalia suruwali basi uko salama na pia huwa napanda sana boda boda. Luga nyingine tunaita pikipiki. Ukipanda pikipiki basi itakuwa vizuri kama umevalia suruwali. Manake unajua kupanda pikipiki lazima upandishe mguu, uketi na uachanishe mguu. Ndiyo uketi kwa hiyo boda boda. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa umevalia suruwali manake ina kukinga na mambo mengi. Kando na hayo miili yetu ni mikubwa kidogo kwa hivyo unapotembea na sketi basi mapaja ya nagusana halafu unasikia kana kwamba unachomeka hapa katikati ya miguu. Kwa hivyo ukiwa umevaa suruwali basi hujisikii kama unachomeka unasikia tu uko sawa. Kwa hivo wakati wote mimi nitavalia suruwali badala ya kuvalia sketi. Manake ni kivaa suruwali naona kwamba napata faida nyingi ikilinganishwa na kuvaa sketi.

Nilikuwa napenda sana kucheza, kulikuwa na michezo ya aina tofauti ya mpira ya watoto na ukweli nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Kando na kucheza mpira, nilikuwa napenda sana kuendesha baiskeli. Unajua kwa wazazi wangu walininunulia basikeli nikiwa mdogo, maanake shule ilikuwa mbali, na kule ambapo nilikuwa naishi wakati huo, enzi hizo kulikuwa hakuna mabasi ya shule. Kwa hivyo ulikuwa wewe kama mtoto, wewe kama mzazi, uone vile utakavyofanya uhakikishe kwamba mtoto wako amefika shuleni. Kwa hivyo, enzi zile, tulikuwa tunalazimika kutembea masafa marefu ili kuweza kufika shuleni. Na ndiyo upate muda wa kutembea masafa marefu na ufike shuleni kwa muda wa unaofaa, inakulazimu urauke asubuhi, uamke asubuhi na mapema, ujitayarishe, ndiyo uanze kutembea na mguu kuelekea shuleni. Basi, wazazi wakaonelea wacha tuwanunulie baiskeli watoto hawa. Na bila shaka nikanunuliwa baiskeli. Na baiskeli hiyo nilikuwa naiendesha asubuhi nikienda shuleni, na nilikuwa naendesha jioni nikirudi nyumbani Kwa hivyo, wakati mwingi nilikuwa naendesha baiskeli hiyo, ilikuwa inanifurahisha sana. Nilikuwa naendesha baiskeli kwa muda mrefu, manake alikuwa anaona kwamba ni kitu ambacho kinafurahisha sana Nawabeba marafiki zangu. Nikienda dukani naenda na baiskeli. Kwa hivyo, kitu ambacho nilikifanya nilipokuwa mtoto ilikuwa ni kuendesha baiskeli, niliendesha baiskeli sana, sana, sana.

Nashiriki katika jamii kwa kwa kisha kwamba na jihusisha na mambo kadhaa wakadhaa ambayo yanatokea katika jamii kuhudhuria mikutano ambayo inasaidia kucha tatua changamoto ambazo zinakumba jamii na pia nashiriki katika hafla tofauti ambazo zinawekwa. Katika jamii utapata kwa mba kuna hafla kama vile za sherehe mbali mbali kama harusi, kuna sherehe kama siku ya kuzaliwa, kuna sherehe za kuadhimisha mtu ambaya amefuzu, chuoni. Basi kuna sherehe tofauti ambazo moja kwa moja na shiriki ilikuakisha kwamba najijumuisha pamoja na jamii. Na katika sherehe hizo huwa kuna michango ambayo huwa tuanachanga. Kwa hivo kushiriki kwangu kwa kisha kwa mba natua feather pale ilikuweza kuchangisha na kufanikisha sherehi hizo. Kando na sherehe na jumuika katika hafla za mazishi kuhuzunika pamoja na wana jamii tofauta ambao wamepoteza wapendwa wao. Na pia na shiriki vipi katika jamii na shiriki kwa kuakisha kwamba nasaidia wali ambao kidogo hawajiwezi. Familia ambazo zinaitaji msaada, watoto ambao naitaji msaada. Kwa hivyo ukisaidia kwa njia moja ama nyingine basi unaeza kushiriki vizuri katika jamii yako.

Natumia simu yangu kwa takribani masaa sita kwa siku, manake muda mwingi huwa nakuwa kwenye simu, kuweza kuangalia jumbe ambazo zinatumwa katika programu tofauti tofauti, natumia simu bado kupiga simu, kuweza kuzugumza na kuwasiliana na marafiki zangu, wapendwa wangu na familia yangu. Kwa hivyo, kwa siku natumia masaa sita hivi ili kuweza kufanya vitu mbali mbali katika simu yangu. Programu ambayo natumia zaidi ni ile inayolikana kama WhatsApp Manake programu hiyo naeza kutuma ujumbe, naeza kuona taarifa yale ambayo yanajiri katika sehemu tofauti Naeza kuangalia vikundi ambavyo niko kujua kwamba nini kinachoendelea katika vikundi tofauti kuangalia vikundi vya kazi kuona mambo gani ambayo yanajiri Kwa hivyo kuna vitu mingi ambayo nafuatilia katika mtandao wa WhatsApp na mtandao mwngine ambao nipo sana ni mtandao wa TikTok mtandao huo huwa naangalia tu video pale ili kujiburudisha Manake kuna video nyingi sana ambazo zinachekesha Kuna maudhui ya ambayo yamebuniwa na ubunifu ambayo yanafurahisha Kuna maudhui ya dance naangalia pale mara nyingine najifundisha kudensi na pia mimi nafanya video za kudensi Kwa hivo mtandao mwingine ambayo huwa natumia ni wa TikTok simu ya kwanza ambayo nilikuwa nayo ni simu ambayo huku kenya tunaita simu ya kadude simu ambayo haina teknolojia nyingi ni simu tu ambayo unapokea simu na kutuma ujumbe. Hakuna vitu vingi vya kiteknolojia. Ni simu ambayo nilinunuliwa na wazazi wangu ili niweze kuwasiliana nao ili tunapoulizana vitu mbali mbali na misaada mbali mbali ambavyo nahitaji kama mtoto kutoka kwa wazazi wangu. Lakini baadaye nilipopata ajira, nilieka pesa, nikaenda nikanua simu ya kisasa, ya kiteknolojia. Amboyo iko na vifaa mbali mbali vya kidigitali ndani yake na programu nzuri nzuri. Na muda mzuri ambao nazima simu, huwa nazima usiku wakati nalala. Sio kila siku lakini, mara nyingi simu yangu huwa naiacha ikiwa wazi. Naieka kando nalala nikiamuka nakuja natazama ni kipi ambacho kimeandikwa majumbe ama kama kuna mtu amejaribu kunipigia. Na simu imesaidia maisha manake imerahisisha mambo. Hivyo sasa tunaeza kuwasiliana kwa haraka, si lazima niende pali huko, naeza tu kuzungumza na wewe kupitia kwa simu. Na pia simu imesaidia upande wa kununua bithaa, manake nanua bithaa nikitumia simu, kwa hivyo simu imesaidia kurahisisha maisha yangu kwa ujumla.

Napenda sana kununua vitu mtandaoni. Katika karne hii, hakuna haja ya kuenda dukani, hakuna haja ya kuenda sokoni, ama kuenda mjini kueza kununua vitu mbalimbali. Unanunua tayari vitu katika mtandao na bila shaka vitu hivyo vinasafirishwa na kukufikia pahali ambapo ulipo. Kwa hivyo mimi mara nyingi napendelea kununua vitu mtandaoni, manake naona kwamba inaokoa muda, inaokoa pia nguvu, kuliko kutembea kuelekea sokoni kutafuta vitu, nachukua tu simu yangu, naingia katika programu ambayo inasaidia kununua vitu mtandaoni, naingia pale nachagua vitu mbalimbali ambavyo nahitaji, alafu basi nalipa kupitia simu ya mkononi ama kupitia mifumo mbalimbali ya kulipa kwa simu alafu bithaa zangu basi zinasafirishwa zinanifikia hapa nyumbani sehemu nilio manake naandika hadi nyumba nayoishi naona kwamba basi kununua vitu mtandaoni ni rahisi na inapunguza ile changamoto ya kungangana kuenda kuzunguka kutafuta vitu Halafu pia unapokwenda kununua vitu mwenyewe ni lazimu utembe, ununue hapa nyanya, vitunguu, ununue upande huu mwingine, unga, mchele. Lakini ukitumanisha vitu mtandaoni, wanakusanya vitu hivyo vyote pamoja, halafu wanakuletea. Kwa hivyo wewe kama mteja hautachoka. Kwa hivyo ni vizuri zaidi kununua vitu mtandaoni na ndiyo njia ambayo mimi huwa naitumia sana kununua vitu. Na mara nyingine huwa nimependa kitu kutoka taifa tofauti ama kaunti tofauti. Mimi niko Nairobi lakini kitu nilicho kipenda kipo katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo kupitia kwa mtandao, nitakuwa na angalia pale, nachagua kile ambacho nakihitaji, naingia katika mtandao ule, nazungumza na wenye bithaa hio, nawalipa. Halafu basi, hao wenyewe wanasafirisha bithaa hio, inanifikia nilipo. Kwa hivyo kununua vitu mtandaoni bila shaka ni njia nzuri sana ya kununua vitu.

Napenda upepo zaidi, upepo ambao unatokana na miti. Miti napopepea basi inaleta upepo mzuri ambao unakuseidia kupunga unyuni, unapokua nyumbani, unapokua kazini. Hata mara nyingine unapokua tunda ni ya gari, unasikia upepo unakuliza vizuri. Kwa hivyo, mimi ukinuliza maoni yangu, unapenda sana upepo ule ambao unatokana na miti. Manakieupepo huo ni upepo mzuri, ambo ukatika hali ya wastani, ukiupepea unakupatia, unaskatu hewa ni safi wambu unapumua. Lakini AC huwanoonaka na kwamba ni hewa ambayo mara nyingine nakuwa baridi kupitiliza, na mara nyingine nakuwa moto zaidi, na ndiyo maana sipendi sana AC. Manaki katika afisi mpoto tunafanya kazi hapa jine Nairobi karibu zote zipo na AC na mara nyingine nasikia yo AC ni baridi sana Mara nyingine AC inakuwa na joto jingi na kufanya unajisikia ni kama hauko sawa Lakini upepo huo unakuja katika hali ya wastani unakuwa na hewa safi Kwa ivo wakati ote mimi nita chaguwa upepo halisia wala siyo AC ambayo imetengenezwa kwan jia ya teknolojia.

Habari mtandaoni huwa nazisomea sana sana katika tovuti mbalimbali za nova habari ambazo huwa zimechapisha habari katika mitandao hiyo. Kando na hayo huwa nimefuata mitandao ya taarifa za habari katika mifumo kama vile Facebook, kuna Twitter na kuna TikTok. Kupitia mifumo hiyo huwa naangalia na naeza kujua ni taarifa zipi ambazo zimejiri, taarifa zipi ambazo zimetokea. Na pia kupitia mitandao hiyo huwa kuna magazeti yale yakidijitali ambayo yamechapishwo katika e-paper. Kwa hivyo naeza kusoma magazeti hayo na napata taarifa zote mahala pamoja kupitia mitandao hiyo ama tovuti. Na mahali kuingine ambapo wanafuatilia taarifa mtandaoni huwa ni katika mifumo kama vile whatsapp. Kumbuka kwamba whatsapp mambo yote ambayo yanatukia whatsapp taarifa inafika kwanza kabla hataifike katika mitandao ya kijamii. Manake watu wanachapisha pale ilikuweza kuthibitisha je, ili imetokea kweli, je, mmesikia hili jambo na bila shaka hapo naeza kupata taarifa zangu. Kwa hivyo, mimi nafuatilia sana taarifa mitandaoni. Manake nasaidia kujua taarifa mara moja kadri inavyotokea. Sio kusubiri katika taarifa ambazo huwa zinaletwo na vyombo vya habari mwendo wa saa moja na saa tatu. Kwa hivo kabla kuangalia taarifa kwa kina katika runinga huwa nahakikisha kwamba nimeshafuatilia mitandaoni kuweza kujua nini kimetokea na kwa nini na kimetokea wapi kabla ya kutazama taarifa hizo rasmi katika runinga kwenye baadhi ya runinga zetu hapa nchini Kenya.

Mkate na upendo zaidi ni mkate huo kawaida ambao umeokwa na kampuni ya superloaf. Na wana kwamba ni mkate ambao ni mtamu sana ambao umewekwa kiasichawa chachumvi na vile vile sukari. Alafu kuna ule nilaini mkate ambao nilaini. Umepikuwa vizuri ni kiula nasikia kwamba ni mtamu sana. Kando na mkate huo basi, mimi pia najua kutengeneza mkate wanyanyumbani hapa. Na mkate huo hua, na chukua unga, na eka hamira, chumvi kidogo, sukari kidogo, alafu na kanda, alafu na weka kando na ufunika, mkate huo na fura. Ukisha fura basi na uoka wakutumia oven pale, baada dakika za kuesabu mkate unakuwa sawa na unakuwa mkate mzuri, mkate laini. Na kutuka kitambo tumekua tukikula mikate ya kuoka wenye nyumbani, manake tulifundisho na mamangu mzaze, ambaye likuwa naonelea kwamba kuoka mikate nyumbani ni nibei raisi kuliko kunua mikate wa dukani. Manake mikate wa dukani huwa si mwingi, ni mikate mdogo ambao hautatosha familia nzima. Lakini ukioka mikate nyumbani basi, utatosha familia yote na hata utabaki, muneza kukula badae jioni na hata muneza kukula badae ya subuhi. Kwa hivyo mkate mimi napenda sana, mkate mbao ni meuoka mwenye nyumbani, manake naika vile vifamba, mimi mwenye napenda, na pia umara nyingine wananua mkate wadukani.

Siku kuu naisherehekea kwa kula vitu vitamu. Kwa hiou kama kwa mfano leo ni siku kuu ni siku ambayo kawaida hatuendi kazini. Kwa hivu tunasalia nyumbani. Tuko na mda mwingi wa kuandaa vya kula vile ambavyo unataka kula. Kwa hivo kwa siku hiyo huli chakula cha kawaida. Siku hiyo unachukua fursa hiyo kupika vile vitu vizuri vizuri ambavyo hamvipiki kwa kawaida. Kwa hivo hiyo siku, tunatenga, tunapika, tunanunuwa vinywaji, tunakunywa, tunapiga story na marafiki na ndugu na watoto, na pia baadae, siku inapoisha basi, tunavaa vizuri, tunaoga, tunatoka, tunaelekea mahali kujivinjari. Hiyo ndio njia moja wapo ya kusherehekea siku kuu, ni kula, kunywa, kusherekea na ndugu na marafiki, na pia kutoka tunje kwelekea katika mikahawa, ama bar, kuenda kujivinjari tuki binafsi. Unajua kama watu wazima, watoto wana polala, basi watu wazima tunatoka tunaenda kujivinjari. Hiyo ndio aina yangu moja kusherehekea siku kuu, na pia siku kuu ni vizuri ukisherehekea kama umepumzika. Manake pia sikukuu, ni siku a mbayo huendi kazini kwa ivo, unaeza chukua fursa hio kupu mzika vizuri na uite mtu aje afanye mapishi apike, awapatie chakula, wewe kazi yako ni kula tu, unaandika mtu kazi akuje akufanyie kazi ya kupika na kufanya kila kitu.

Napenda sana kuenda pwani. Manake pwani nisehemu ambayo unenda kupumzika. Nisehemu ambayo unenda kupunga unyunyu na upepu wa bahari. Nisehemu ambayo unenda kula mapucho pocho vya kula ambapo vimepikwa na wale watu wa jamii ya wa swahili. Pwani ni maali ambapo naenda kupomzika, lakini kusema kweli, mimi ni mzaliwa wapwani, nimeishi malindi mdaangu mwingi, nimelelewa huko, familia angu inaishi malindi kufikia ivi sasa. Kwa hivyo nikitoka Nairobi kutuwa kwa jiji ya mbalo li na mambo mengi, mambo ya naenda mbio, kazi, kufanya mambo mengi, nikelekea nyumbani, nikelekea pwani, uwa naenda kupumzika, naenda tuku, pungo pepo bahari, kuogelea. Kando nahayo, unapata furusa ya kula vitu vya nyumbani, manake kuna hivyo vitu ambao vipatikani hapa Nairobi, vile vanyumbani indio vita muzaidi, kuhepo unakula mapocho pocho ya kule nyumbani, nikipata furusa naelekea bahari, ninaugelea, mara nyigeni naenda kukieti tukupata tule upepu wa bahari, ambao unakutuliza, unatua mwazo yote ambayo ya komoyoni, ungumu wote ambao mkukipitia katika jijikula Nairobi, yote unatona. Unapokwenda pwwani basi unenda tu kupumzika na kujivinjari. Ukienda na marafiki zako, ukienda na familia yako, pia ni vizuri zaidi manake unapata fursa ya kukaa chini na kutulia pamoja na wapendo wako, mpenzi wako, familia yako. Kwa hivo pwani ni mahali ambako unapenda sana kuenda.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya, ili kuweza kujua tuje, ladha na vyakula hivi vinaonja vipi. Kwa hivo maranyingi huwa najaribu vyakula kutoka mataifa mbali mbali, na pia katika jami yetu tu hapa kenya, tuko na makabila kadhaa zaidi ya arubaini, na kila kabila basi, lina chakula chao, cha kiasili, chakula chao, cha kitamaduni. Kwa hivi hua nachukua fursa hiyo kuonja vyakula vya makabila mbalimbali. Na ukweli ni kwamba, ata nikisema nihesabu, sijui nitahesabu ni malize saangapi, maanake nimeonja sana vyakula kutoka jamii tofauti, hapa hapa nchi ni Kenya. Kando na hayo, nimeshaonja vyakula kutoka mataifa tofauti, labda kuyataja tu, ni meonja chakula kutoka taifa la Nigeria, mchele wao ambao unajulikana kama Jolof, nimeonja chakula kutoka taifa la India, ile inaitwa curry kutoka India, na pia kutoka kwa Somali, kuna zile spaghetti na zile chapati zao aina Angera. Ni vyakula vitamu sana ambavyo hua napika na ukivionja unagundua kwamba dunia. Vito havifanani na kule unakotoka. Mambo ni mengi na mambo ni tofauti na ukitaka kujua utamu ni lazima utoe fursa hiyo. Uende kwa hoteli zao, uweze kuonja chakula hicho. Na pia chakula cha humu nchini Kenya, nimeonja vyakula kutoka jamii tufauti, kutoka upande wa nyanza, vyakula vya pwani, upande wa ukambani, nimeonja vyakula kadha wa kadha. Na nikajua kwamba, kila chakula kina utamu wake na kila jamii kuna jinsi inavyopika vyakula vyao na vyakula vinatokea vizuri tu.

Umeme unapokatika, kitu chakwanza huwa anaboeka sana, manake huwa sipende umeme ukipotea, napenda umeme uwepo. Manake kukiuwa na umeme angala unapata fursa ya kuangalia runinga, kuangalia vipindi vyangu, kuangalia filamu, tofauti, tofauti, kusikiliza mziki na hata kuchesa danzi. Lakini umeme unapokatika shida na tokea, manake sijui ni fanyenini sasa, manake kila kitu kimezima. Kwa ivo kitu chakwanza machu unafanya umemu kikatika na lala. Manake kisa nitafanya nini? Na funga macho nijaribu kutafuta usingizi ni lale. Na kama usingizi hauta kuja na chukua kitabu na soma. Na jaribu kusoma kurasa katha ili kuskuma tu muda ni kisubiri umemurudi. Na nikichoka kusoma kitabu uneza anza kujipatia shughuli nifanye kama kufagia, kukunjanguo, hawa niyamue nifue, baranyigini namua, achatuni pike. Unajipatea tu kazi, ndo usijipate kwambo umeka, tu umeboeka, na hakuna umeme, mambo tu giyakotu shagala bagala, kukokimia. Kwa hivyo, mimi sipeli umeme kipotea, lakini umeme kipotea hivyo ndo baati ya vitu ambavyo neza kufanya ili kusikuma mda. Kufanya tu kazi na nyumbani, kazi moja mbili tatu, ama nisome kitabu, ama nikiboeka zaidi basi na lala tu, na tafuto singizi ni lale ni gitumai kwamba nitakapo amka umeme utakua umirudi haya basi hivyo ndo vito mbavu huwa nafanya.

Huwa naelekea pahala paibada maramoja kwa wiki. Naenda kila jumapili katika sehemu zaibada, tunaita kanisani. Tunaenda pale kumuabudu mungu, kuomba na kuimba na kumpatia sifa mwenyezi mungu. Naelekea kule kila jumapili. Mara nyingine inatulazimu tuende katikati ya wiki kwa sababu ya masomo tofauti. Kwa hivyo tunaezaenda jumatano na badae tunaenda jumamosi kwa sababu ya kujianda kwa ibada ya siku inayofuata hususani kama pengine wewe ndio mmoja unaeongoza misa ama pengine umepewa jukumu la kusoma biblia ama umepewa jukumu la kuombea kanisa na kuomba kwa minajili ya vitu tofauti mtu kama huyo ambae umepewa majukumu katika ibada hiyo ya misa Itakulazimu ufike mapema, ufike jumamosi ili kuweza kujiandaa muweze kujua ni kitu kipi na kipi ambacho kinafanyika siku ya jumapili. Ndiposasa ikifika siku ya jumapili wakati wa misa, kila kitu kinaenda kama kilivyo pangwa. Kwa hivyo mara nyingi naelekea katika sehemu zaibada mara moja kwa wiki. Lakini ikinilazimu kutokana majukumu ambayo nita ya pata basi nitaelekea kanisani jumamosi na nitaelekea pia kanisani jumatano. Kwa hivyo kwaujumla hizo ni siku tatu. Lakini siyo kila siku naenda kanisani siku tatu. Mara nyingi ni mara moja lakini itakapo ni lazimu basi naenda zaidi ya mara moja ambayo ni angalau mara tatu au mara mbili.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Nimekua nikiendesha baiskeli, tangu nikiwa mdogo, tangu nikiwa mtoto. Maanake, nilipokuwa naanza kusoma, nilipokuwa mdogo, nilipokuwa angalau miaka kumi, ambapo ni angalau mkubwa kidogo nilikuwa naeza kuendesha baiskeli kwelekea shuleni. Kwa sababu shule yetu likuwa mbali sana. Na kwa sababu shule ilikuwa mbali, tulikuwa tunalazimika kutembea masafa marefu kufika shuleni. Na ndio tutembee masafa marefu inamaanisha kwamba tunalazimika kurauka kuamka asubuhi zaidi ili kujiandaa ndo tuanze safari ya kuelekea shuleni. Kwa hivyo kwa sababu ya kutembea na ule utovu tulikua tunapata kutokana kutembea, wazazi waliamua kutunulia baiskeli mimi na kakangu mdogo. Kwa hivyo nilikuwa na baiskeli nilianza kuendesha kutoka kati huo na hadi sasa bado naendesha baiskeli Napenda sana kuendesha baiskeli naona kwamba inantuliza akili. Na pia baiskeli inasaidia kupunguza uzitu wa mwili. Maanake ni kama mazoezi kwa njia moja ama nyengine. Maanake kuendesha baiskeli unaitaji nguvu. Unaitaji uo umekula, ukue na nguvu. Bila hivo, unaeza ata kuanguka. Kwa hivo, naendesha baiskeli sana. Napenda kuendesha hadi sasa. Nikipata mda huwa naelekea mahali fulani kuna uwanja. Naendesha baiskeli jinsi ninavotaka. Alafu nikimaliza narudia nyumbani.

Napenda sana kusikiliza radio manake kupitia kwa radio unaeza kupata mada na mijadala mizuri mizuri kutoka kwa wadau mbalimbali na watalam, kutoka sekta tofauti, wasani, wabunifu. Kwa hivyo mara nyingi nitasikiliza redio manake kuna vipinde ambavyo vinafurahisha ambavyo unasikiliza. Alafu uzuri wa redio unaeza kusikiliza ukeendelea na shughuli zako. Kwa mfano, unaeza kuwa unafua, unaeza kuwa unapika, unaeza kuupo safarini, unaelekea mjini, ama una safiri kuelekea mahali. Unaeza kusafiri na redio unaendelea tu kusikiliza. Sio kama runinga, ni lazima ukae chini utazame. Redio unaeza kusikiliza mahali popote, unaeza kuwa pia unafua, unaosha vyombo. Aya basi, unaeza kusikiliza redio. Na pia kitu kingine ambacho napenda kusikiliza radio ni nyimbo. Kuna nyimbo nzuri ambazo naeza kuzisikia zikifuatana, kuna watangazaji wazuri ambao wanatangaza wanakufurahisha. Kwa hivo naeza kusikiliza redio, napenda kusikiliza redio kwa sababu hivo vitu kadha ambavyo nimetaja ambavo huwa vinanifurahisha sana kwenye redio. Kwa hivo cha kwanza ni vipindi, vizuri, mijadala, vizuri, wale watangazaji pia ni wazuri, na njimbo ambazo zinaekwa pale, huwa ni nzuri. Alafu kama hapa Kenya, kuna redio mbali mbali, kuna redio ambazo zinazungumza lugha ya mama, kuna redio ambazo zinazungumza kiswahili, kuna redio ambazo zinazungumza kingereza na kila redio iko na mtindo wake wa nyimbo, kuna nyingine zinaimba nyimbo za kisasa, kuna nyingine zinaeka nyimbo zile za jadi, za rhumba, za awali, za lingala na kuna wengine wanaimba nyimbo zile za kitambo lakini za lugha ya kimombo kwa hivyo unachaguwa, unachaguwa gani ya ambayo inakufurahisha zaidi na unafungua redio na unaburudika.

Napendelea kuvaa shati, maanake shati kuna vifungo, unaposikia kwamba pengine kuna joto, unafungua vifungo, unapata upepo, unaposikia kama shati pengine imekufinya, unaeza fungua baadhi ya vifungo, uweze tu ujihisi kwamba unajihisi vyema. Unapovalia tisheti kameimekufinya ni lazima uvumilie maanake hakuna vile unaweza kuifungua vifungo maanake haina vifungo Kwa hivyo ni lazima uvumilie na tisheti yako mpaka vile utakapo maliza siku urejee nyumbani na ugeuze nguo Kwa hivyo shati ni nzuri zaidi kwa sahabu ya vifungo unaeza kufungua unaeza funga unaeza wachilia ikiwa wazi Angalau ujipepee kidogo iwapo unasikia joto na pia kuvua shati ni rahisi hususan wengine wetu ambao tunapaka mapambo kwenye uso wetu Tunafungua tu vifungo na tunatoa shati T-shirt ukivuta juu pita kwenye uso Inaondoka na urembo wako wote ambao umepaka kwenye uso wako Kwa hivyo shati ni zuri kuliko t-shirt.

Mchezaji wa mchezo hususan riadha ambaye nampenda zaidi hapa nchini Kenya ni Ferdinand Omanyala ni mkimbiaji ambaye amefanya vitu ambavyo hapa Kenya tujai kuvifanya. Vitu ambavyo sana sana si vinapatikana katika Afrika mashariki. Nazungumzia mbio za mita mia moja. Sisi Kenya tunajulikana sana kwa mbio za masafa marefu. Tunapata ushindi, tunapata tuzo mbali mbali kutokana na mbio za masafa marefu. Wala sio mbio fupi kama vileza mita mia moja. Lakini Omanyala akajaribu na akatuonyesha kwamba kumbe tunaweza. Wakenya tumezoea mbio za masafa marefu kumbe tunaweza ujitosa katika mbio fupi na tunaweza kupata tuzo mbali mbali. Kwaivo nampenda sana manake amefanya kitu ambacho si cha kawaida na anazidi kung'aa kila siku, tunamtakia kila la heri.

Ndiyo, huwa natoa sadaka na pia natoa pesa kwa michango. Sadaka huwa ni zile pesa ambazo natoa kila siku ya jumapili ni napokuenda kanisani kwenye ibada. Ni kifika kule huwa ni lazima ntoe sadaka manake ni vizuri kumtolea mungu sadaka unapoenda kanisani. Alafu pia michango huwa na changa manake kila siku tunaposonga katika jamii kuna mahitaji mbali mbali. Kuna wanajamii ambao wanahitaji michango katika mambo mbali mbali, ineza kuwa mpendo wao ni mgonjwa, napengine na hitaji fedha za kusaidia kulipo hospitalini, inaeza kuwa nafanya harusi, anahitaji fedha za kufanikisha shirehe hio, inaeza kuwa amefiwa na mtu, amefiwa na mpendwa wao na wanahitaji fedha za kuweza kufanikisha mazishi. Kwa ivo nijukumu letu sisi kama wanajamii, kama wanafamilia, kuchanga, zile fedha, hili kuhakikisha kwamba basi zile hafla ambazo zinafanyo aidha za harusi ama za mazishi zineza kufanikisho na kufanyika jinsi inavofaa. Kwa hivyo ndiyo ni ilazima kutoa sadaka na pia kutoa pesa katika michango.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini zaidi ni kampuni ya Google. Maanake kusema kweli kampuni hiyo imekuwepo kwa muda na ninapofanya utafiti wangu, huwa natembelea pale kuweza kujua mambo kwa undani, ninapokuwa na maswali, inanisaidia kujibu. Mara nyingine ninapokuwa nataka kutafsiri neno kutoka kwa lugha moja au lugha nyingine. Basi imekuwepo kuweza kunisaidia kuweza kutafsiri maneno. Unaeza kuwa ni maneno ya lugha tofauti kutoka ulimwenguni, inaeza kuwa ni kiitaliano, inaeza kuwa ni kijerumani, lugha yoyote, kiespanyola, ukitaka kujua kiswahili, ama maneno ya kizungu, yote basi pale, unaenda unaandika na yanakusaidia kukupatia tafsiri ya maneno. Kwa hivyo nimekua nikitumia mtandao huo wa Google kwa miaka mingi na nauamini sana, maanake umenisaidia kwa njia zaidi ya moja.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, tunapendana, tunaelewana, tunasikizana, na mara si moja, zaidi ya mara kathaa tunajuliana hali, tunapigiana simu, tunapiga story, tunajuliana hali jinsi maisha yanavyokwenda, nikiwa na wasia ambao nahitaji nisaidiwe nao wazee wananisaidia. Na kusema ukweli nafurahi kwamba mimi ni mmoja wa wale watu ambao nimebahatika kuwa na uhusiano muema na wazee wangu. Wazee wangu nikiongeza babangu mzazi pale na mamangu mzazi. Ni watu ambao wananielewa, wananisikiliza, wananisaidia wakati wowote ambao nahitaji msaada. Manake chochote kile ambacho huwa nataka kimawazo, kifedha, kivyovyote vile. Huwa wanasimama kidete na kunisaidia. Kwa hivo ni watu wazuri ambao wapo katika maisha yangu, wapo katika maisha watoto wangu. Kwa hivo ni watu wazuri sana nawapenda na nafurahi kwamba tupo na mahusiano mema. Na naombea kila mtu awe na mahusiano mema na wazee wao ambao wapo vijijini.

Napenda nyama ya kuku. Najua kwamba kuna nyama nyingi ya mbazo zina utamu wake na watu wanazipenda. Kwa mfano, kuna nyama ya mbuzi, kuna nyama ya ngurue, kuna nyama ya ngombe. Kuna samaki, sijui samaki tutaita nyama, lakini katika hizo zote mimi napenda kuku zaidi. Manake nahisi kwamba nyama ya kuku ni tamu sana. Na ujue kwamba nyama ya kuku uneza kuipika kwa aina nyingi. Kuna wengine ambao wanachemsha hiyo nyama na wanaeka pale viungo pamoja na chumvi wanakula. Kuna wengine hiyo nyama wanaichemsha kidoga alafu wanaikaanga kwenye mafuta. Nyama bado inakua ni tamu. Kuna wengine wanapendelea nyama ambayo imechomwa. Lichomwe tu ikue kuku choma. Na kuna wengine ambao wanapendelea nyama ambayo imekaangwa kawaida tu. Kwa imechemishwa alafu kakangwa na nyanya na vitunguu na kueka viungo vingine na bas unezakukula iyo nyama ikuwa peke yake ama uneza kukula na vitu vingine kama vile ugali, mchele, vibanzi bila shaka nyama ya kuku huwa ni tamu kwa maoni yangu nahisi kwamba huwa inanfurahisha nahisi kwamba ni tamu mifupa yake ni rahisi kutafuna haisumbui kuchemuka inaiva haraka hauwezi linganisha na nyama hizo zengini lazima uchemishe muda mrefu ndo nyama zive aaa, hizi nyama zingine nyama ya kuku inaiva haraka sana kwa hivyo siku zote mimi ukinuliza nchagwe nyama gani ambao nataka kula, siku zote nitachagua nyama ya kuku manake nyama ya kuku ni tamu na ni rahisi kupika na unezakuikula na vitu vingi sana.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki, kwenda kutizama wasanii, wakiweza kutumbuiza, wakenya ama wale wafuasi ambao wamekuja kutazama tamasha hilo. Na pia, nimewahi kwenda katika matamasha ya muziki kwa minajili ya kazi. Maanake mimi ni msakataji densi, nimekuwa nikisakata densi kuanzia niko mtoto kijana hivi miaka kumi na tano. Na kuanzia wakati huo hadi sasa nimekuwa nikisakata densi na enzi hizo nilikuwa nawasakatia densi wasanii mbalimbali hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo wasanii hao wanapopata fursa ya kwenda kutumbuiza umati ama kutumbuiza wafuasi katika tamasha la muziki. Mimi nami nilikuwa napata ajira pale ya kwenda kutakata densi nyuma ya wasanii hao halafu baadaye napewa pesa zangu naelekea nyumbani. Kwa hivyo ndiyo ni meenda katika matamasha mbali mbali, mara nyingine ni meenda tu kujiburudisha binafsi na mara nyingine ni meenda kikazi maanake mimi ni msakata jidensi.

Nawasiliana nao kupitia kwa njia ya simu ya rununu na vilevile kupitia mtandao ama programu ya WhatsApp. Maanake kila kitu vivi sasa katika afisi nyingi zinafanyika kupitia mtandao wa WhatsApp. Kwa hivo nikitaka chochote, aitha ni kazi nataka nisaidiwe, aitha kuna mahali nataka mtu aende afanye jambo, ama nataka watu kutoka nyanjani, kutoka kaunti tofafauti kunisaidia na jambo fulani nazungumza nao kupitia mtandao wa WhatsApp. Ambapo wakiona zile jumbe wanaweza kufanikisha kile kitu ambacho nimeomba wanisaidie nacho. Na pengine kama mtu hana data na hakuweza kuona ujumbe huo, na piga simu. Kupiga simu kuthibitisha je, ulipata ujumbe nilo kutumia, uneza kunisaidia vipi. Tufanyeje ndotuweze kufanikisha jambo hilo. Kwa hivo mara nyingi, tunawasiliana kwa njia ya simu, siyo lazima tukutane. Manake vi sasa, tuko katika enzi za utandawazi na teknolojia. Kwa hivyo sii lazima tukutane, tunaeza tu kwasiliana kwa simu, tunaeza kwasiliana hasa katika tunatumia aina ya simu, kutoa sauti ama video, kueza kwasiliana, ili kueza kujua, mipango ya siku, tujue tunafanikisha, lipi na lipi kupitia kwa video ama kupitia kwa sauti.

Rangi inayo nipendeza zaidi na rangi ambona ipenda zaidi ni rangi nyekundu. Napenda sana rangi nyekundu. Manake naona napovaanguo ambazo ni za rangi nye kundu napendeza sana. Manake rangi hiyo inanifanya ngozi yangu ya umwili inatoka vizuri. Na pia napopiga picha nikua nime vaa nguo nyekundu. Naona kwamba zile picha hua napendeza hata zaidi kutokana na rangi nyekundu. Na pia vitu vingi vyangu ni vya rangi nyekundu, rangi ya mdomo ambao na penda kupaka ni nyekundu, ukiangalia rinda zangu, nguwa zangu nyingi ipia utapata ninazo nyingi sana mbazo ni nyekundu. Kwa hivyo nyekundu ndio rangi yangu ambao naipenda sana, kwa hivyo nikipata fursa nikinunuata vyatu ni vyekundu, ukiangalia rinda mbazo nanunuwa nyekundu, ukiangalia pia vibeti vyekundu. Kwa hivyo, napenda sana rangi nyekundu. Manake naunakwamba rangi nyekundu ndio rangi yangu ambayo inanipendeza mimi zaidi, inanifanya natukia vizuri zaidi. Kwa hivyo, wakatuwa wote ule mimi, huwa nachagua rangi nyekundu.

Napenda chakula ambacho kinaitwa chapati, ambacho tunakipika sana hapa Kenya. Chapati ni chakula ambacho unaona kwamba huwa ni kitamu sana, ukikula unashiba vizuri, na ukikula unafurahia. Kwa hivyo mimi siku zote, napenda chapati na napenda kupika chapati. Kwa hivyo chapati huwa ni chapati ni chakula ambacho kinatengenezwa na unga wa ngano, halafu unaweka mafuta, chumvi kidogo na sukari, unakanda, halafu unatengeneza unga pale, unatengeneza madonge madogo madogo, unasukumu unalainisha, unaweka kwenye chuma ambacho kinakaanga chapati hizo kwa mafuta na zinatokea vizuri. Na ukikula hivi, ni tamu sana. Mwanzo ukila na mchuzi wa kuku, ama ule na mchuzi wa maharagwe ya nazi. Mara ya kwanza nilpokila chakula hiki, mamangu mzazi ndiye aliyetupikia. Tukiwa wadogo mamangu alikuwa anapenda sana kutupikia chapati. Na kutokana na kupika chapati huko ambao mamangu anapika. Napika vizuri sana. Ikanifanya nikapenda chapati hadi siku ya leo. Napenda sana kula chapati. Na chakula hiki nilifundishwa na mamangu. Mamangu ndiye anieleza nilikijua kutoka kwake. Na pia mara ya mwisho kukila ni wiki iliyopita. Wiki kama mbili zilzopita. Msimu wa Krismasi ndio nilikula chapati sana sana.

Napenda sana kuzungumza kuhusu siasa, manake kusema kweli siasa, ndiyo kila kitu ambacho kina tuzunguka sisi kama taifa la Kenya.Ndiyo mambo yanayotukia kila siku. Kwa hivyo ni lazima nizungumze kuhusu siasa kuweza kujua.Je? Taifa linachukua mkondogani.Taifa linaelekea wapi? Je? Kuna maendeleo? Je? Serikali inatekeleza wajibu wao jinsi inavyofaa? Je? Serikali inatekeleza zile ya ahadi ambazo zilitoa wakati wa kampeni. Kwa hivyo wakati mwingi huwa nazungumza kuhusu siasa na majirani, ninapoenda dukani, wafanyikazi wenzangu, watu marafiki zangu. Tunazungumza kuhusu siasa kila wakati kuangazia hali ya uchumi, uchumi huko vipi. Tunaumia.Je? Serikali inaeka juhudi kuweza kuhimarishi uchumi huo.Bei za bidhaa zimepanda, Je? Kuna lipi ambalo linafanywa kuakikisha kuwa bei hizo za bidha zimepungua. Manake kwa njia moja ama nyingine, sisi tunahumia na hali mbaya ya siasa nchini. Kama wa Kenya, tukiwa katika tasnia zote, tunahumia kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo ni lazima niongee kuhusu siasa, kuangazia uongozi bora. Mwanzo hivi sasa ambapo tunajiandaa, kuingia katika uchaguzi mkuu ambao unakuja mwaka 2027.Basi. Tunazungumza sana kuhusu siasa, tukiangazia nani ambaye atachukua usukani. Je? Raisa aliyeko mamlakani, anafanya kazi jinsi alivyoahidi. Je? Amesema na kutenda zile ahadi. Je? Nani mwingine ambaye anaweza chukua kiti hicho? Nani ambaye anatoa ahadi nzuri zaidi? Kwa hivyo ni mambo tu ya kuangalia na kufuatilia na kujua. Ndiposa ikifika wakati wa uchaguzi, tuweze kuwa na uchaguzi bora. Tukuweze kuchagua viongozi bora, viongozi ambao wanasera, viongozi ambao wanalenga maendeleo ya taifa.

Napenda kufanya kazi nyumbani, manake unapofanya kazi nyumbani, inarahisisha mambo, inapunguza mambo mengi kama kulipa nauli, kulipia mafuta kuenda kazini, kuenda kutafuta chakula cha mchana katika mahoteli. Unapofanya kazi nyumbani, upo hapo hapo, huhitaji kusafiri, huhitaji kuondoka. Kwa hivyo inarahisisha kazi na pia inawezesha wewe kufanya kazi zaidi. Kwa sababu hauna muda mwingi ambao unapoteza barabarani, ama unapoteza kwenye mahoteli, ukila. Uku hapo hapo nyumbani. Kwa hivyo, mimi ukinuliza kufanya kazi nyumbani ni vizuri na pia ni rahisi. Bora niwe na vifaa vyangu vya kazi. Kama nahitaji kipakatilishi, nipo nacho ndani ya nyumba, nahitaji umeme, na nahitaji kuwa na interneti. Napokua na hivyo vyote, basi naweza kufanya kazi, na naweza kutekeleza wajibu wangu. Uzuri wa kufanyia kazi nyumbani ni kujipanga tu. Ujue kwamba naanza kazi wakati huu na nitamaliza wakati huu. Nahitaji kuhakikisha kwamba nimetekeleza kazi hii na nimeimaliza na nimehakikisha kwamba imepeanwa. Nahakisha kwamba najipanga vizuri ili niweze kutekeleza wajibu wangu. Licha ya kuwa nafanya kazi nyumbani.

Napendelea mwanga wa kati, manake mwanga wa kati hauniumizi macho, haunifanyi nihisi kama kwamba nauma na kichwa, manake kusema kweli mwanga mkali, huwa unaumiza sana macho, unafanya macho yanahisi kana kwamba yanauma, hauoni vizuri kwa sababu huu mwangaza, uko juu sana. Kwa hivyo, mara nyingi, nikiwa nyumbani, tuseme nikiwa nimelala. Na niamke usiku, pengine nataka kwenda msalani kujisaidia. Siwezi kuwasha taa. Manake ninapowasha taa nahisi kwamba iko na mwangaza mkali wa kupitiliza. Huo mwangaza huwa unaniumiza macho, unanifanya usingizi wangu, unapotea ghafla. Kwa hivyo heri nitembee kwenye giza, niende msalani, njisaidie na nirudi, badala ya kuwasha taa. Manake taa inaumiza, pia simu, huwa nahakikisha kwamba inapofika jioni napunguza mwangaza. Manake nikisau nifungue simu ikuwa na mwangaza mkali, basi naumia macho sana sana. Kwa hivyo mimi sipendi mwanga mkali. Napenda tu mwanga wa kati ambo uko katika hali ya wastani.

Kumbukumbu mzuri ya utotoni ambao naikumbuka na inanifurahisha sana ni kumbukumbu ambapo tulikua tunasafiri tukielekea nyumbani kwa sherehe za krismasi. Tukielekea nyumbani namaanisha kuelekea vijijini kule ambapo kuna babu na nyanya zetu. Na kitu ambacho kilikuwa kinanifurahisha ni hiyo safari maanake huwa tunaisubiri sana kusafiri kuelekea nyumbani. Na ule ambaye alikuwa anasafiri na mimi ni mamangu mzazi pamoja na kaka yangu mdogo. Tulikua tunasafiri pamoja. Kitu ambacho kinanifanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni kuwa huwa tunanunua vitu, tunanunua nguo mpya, tunanunua vitu vitamu vitamu katika safari. Kwa ivo nilikuwa napenda tu iyo safari ya kuelekea nyumbani maanake kwenye mifuko huwa tumejaza vitu vizuri vizuri maanake ni wakati wa krismasi na tunasafiri kutoka mjini, kuelekea kijijini na nikikumbuka mambo haya, nafurahia sana, yananifurahisha Yananikumbusha mbali, yananikumbusha yalojiri wakati wa utoto wangu.

Napenda sana mziki wajadi, manake mziki yajadi ni mziki ambayo inapendeza, ipo na sauti na melodi ambazo zinapendeza, ambazo zipo za aina yake, hawezu kuzifananisha na mziki wa sasa. Na kwa sababu ni mziki wa inayake ni mziki ambao ni wajadi, hua nasikiu unafurahisha sana. Miaka kadhaa iliyopita, michache tu likuwa nafanya kazi katika kituo cha redio, ambacho ulikuwa kinalenga sana mziki ya kali ya wasanii lioimba enzi za makelfu moja kenda miya thamanini apo, thamanini na tano. Na bila shaka nikisikiliza hizo nyimbo ya nyimbo ambazo zikuwa zimetungwa vizuri, nyimbo ambazo zipo na heshima, nyimbo ambazo zimechezwa vizuri, ziko na sauti nzuri na usema kweli zilikuwa zinapendeza kwa hivo kiziskiza unaskia tu vizuri na unaskia kwamba ziko tofauti si vile ulivozoea kwa hivo wakati wate nikipata fursa miwa nasikiliza nyimbo za jadi na nasikiliza nyimbo kutoka sehemu tofauti za nchi maanake kikila sehemu ikona aina yake ya nyimbo za jadi ambazo zilikuwepo enzi zile.

Huwa natumia njia ya usafiri ya uma kwa kutumia magari aina ya matatu. Hapa Kenya tuko na magari aina ya matatu ambayo yanabeba watu kutoka sehemu moja adi nyingine. Kutoka sehemu za nje ya Nairobi hadi katikati mwa jiji la Nairobi. Kwa hivyo maranyingi ninapoelekia mjini mim hupanda matatu hizo za uma. Na napanda matatu hizo za uma kwa sababu ni bei rahisi na unafika kwa muda ufao. Na pia hawitaji kusumbuka kwamba oh, nitatoa wapi pesa ya mafuta, nitatoa wapi nini usafiri wa matatu ukokatika bei ya chini, ni bei rahisi manake waKenya wengi ambao wapo humu nchini, hapa Nairobi ususan, wanatumia mbinu hiyo ya usafiri na mimi ni mmoja wao, ambao na chagua matatu kila siku kazi yangu nikutoka nyumbani, ikifika wakati wa kuondoka, naenda nasimama kwenye steji Halafu gari basi linafika matatu na panda naenda na uzuri wa hizi matatu huwa zimeekwa mziki Kwa hivo hautaboeka ukiwa ndani ya matatu Kuna mziki, ambao umeeka kwa sauti ya juu na unasikiliza mziki, ukisafiri, ukielekea aidha mjini ama ukirejea nyumbani.